Ndiyo, mimi hutumia simu kununua bidhaa nyingi kwa mfano, maziwa, televisheni, viatu, manguo na kadhalika. Mimi hutumia mtandao wa wa Kilimall au mtandao wa Jumia kunua bidhaa zangu. Vile vile, mimi hutumia pia mtandao wa Glovo kununua chakula aina mbali mbali.

Filamu ninayoipenda. Kutazama ni filamu ya Prison Break. Naipenda kwakua ina mafunzo katha wa katha, na pia inachekesha. Mara ya mwisho nikitazama filamu hii ilikuwa mnamo, mwaka wa elfu mbili na ishirini na moja. Na aliyeleta hamu na mbwe mbwe mingi katika filamu hii alikuwa Michael Schofield. Na pia. Ningependa kuitazama, tena. Kwakua inaburudisha. Na inafurahisha.

Baada ya kazi za mchana, mimi huelekea uwanjani, kucheza mchezo wa voliboli. Mimi hufanya mazoezi, mara nne kwa wiki, na pia wakati ninaoufanya mazoezi huo ni kuanzia saa kumi, hadi saa kumi na moja jioni. Kisha baada ya mazoezi hayo, mimi huisi kuwa, nimechoka, misuli, yamesisimuka kidogo. Kwa hivyo baada ya mazoezi, naelekea bafuni, naoga ili nirudi nihisi vyema.

Badala ya kuchukua mifuko ya plastiki kila ninapoenda sokoni au dukani. Mimi huchukua au hutumia mfuko wa kitambaa. Unaoweza kutumia mara nyingine. Pia mimi hununua bidhaa kwa ujumla kwa mfano. Kama mchele, unaponunua gunia moja. Utapewa plastiki au karatasi. Pia mimi hununua, mara nyingi mimi hununua soda au maji ya chupa ambayo ni ya chuma au ya kioo. Mimi huwa sinunui chupa ya plastiki.

Mimi kibinafsi ningependa kuwa rubani kuwa na uwezo wa kuendesha ndege kutoka jiji moja hadi nyingine na kufikisha abiria wangu salama kwa mfano ningependa kuwa na uwezo wa kuendesha ndege la boeing linalosafiri kutoka nchini nairobi kuelekea kule marekani.

Ndiyo, mimi hutumia video katika kuwasiliana na familia yangu, ambayo imo nje ya nchi sana sana, dada yangu, ambaye yuko marekani, mimi huzungumza naye kupitia video, na pia biashara zangu mingi, mimi utumia video kuwasiliana na wanabiashara wenzangu.

La hasha, mara nyingi mimi hupenda kula nikiwa nyumbani. Kwakua cha kula cha nyumbani, huwa ni tamu. Na pia unapokula nyumbani, mnakula mkiwa na familia mnacheka, mnaburudika. Hivyo mimi binafsi, mimi napenda kula nikiwa nyumbani, nikiwa na familia yangu. Na pia tukiwa sote hata na marafiki.

Programu inayotumika kila siku katika simu za rununu ni programu ya kuungana na mawasiliano kwa mfano Whatsapp, Instagram na pia Facebook. Mtandao hizi zinaweza kutumika kila siku katika kuwasiliana na pia katika kuunganisha watu. Ile kwa lugha ya kimombo unasema social. Inaweza kufanya watu wanapatana au wanakuwa pamoja lakini hawapo pamoja.

Kwa upande wangu, nitasema hivi, ya kwamba kunapokuwa na jua kali au joto jingi, tunasema kuwa baridi pia inahitajika, na pia kunapokuwa na baridi kali, pia tunahitaji joto. Kwa hivyo, mimi, kwa sasa, ninge penda kusema kuwa, mimi hupenda joto kuliko baridi.

Chakula ambacho nakipenda sana ni chapati kwa nyama. Niseme hivyo kwa nini? Kwa kuwa nyama ina utamu fulani ambao ni wa kipekee. Kulingana na mimi unaendanisha nyama kwa chapati ili iweze kuwa tamu zaidi.

Kwa upande wangu, mimi hufanya kazi hadi jioni kabisa saa kumi na mbili. Kwa hivyo, mimi ningesema kwamba, ningefadhalisha kulala mapema kuliko kuamka na jua. Unapolala mapema, utaamka mapema. Na pia utaenda kazi yako ukiwa hauna usingizi. Kwa hivyo, mimi nafadhalisha kulala mapema.

Mimi kuhupande wangu chakula cha jadi ambacho nakipenda ni ugali kwa mboga aina ya mrenda. Mrenda ni aina ya mboga ya zamani ambayo inautamo wake wakipeke kukiendanisha na ugali utakuwa na utamo ambao haujai shuhudia.

Ndiyo mimi napenda kuvaa kofia sana sana mimi huvaa kofia wakati wa kiangazi au wakati kuna jua kali au pia mimi huvaa kofia wakati kuna mvua au pia mimi huvaa wakati mwengine kukung'ara pia kuendanisha na mavazi yangu na.

Mimi husherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa kuelekea pale kwenye park au mara nyingi mimi huenda kwenye chumba cha kuuza vyakula aina tofauti ambayo ni hoteli na kuitisha chakula aina tofauti tofauti na wenzangu pia tukila tukisherehekea sikukuu kuzaliwa kwangu.

Naam, mimi hucheza, michezo ya video sana. Kwa kuwa, kuna muda fulani unapokuwa hauna kazi au unaposema kwa lugha ya kimombo, unapokuwa free. Unaelekea pale, unacheza, husongesha muda, kisha, unarejea. Kwa hivyo, mimi hucheza, michezo ya video.

Kwa upande wangu, mimi huamka asubuhi, machweo, naelekea bafuni na kuoga. Kisha narudi narejea chumbani mwangu, navalia mavazi yangu ya kazi. Baadae, naelekea pale sebuleni, na chukua kikombe cha chai. Naanywa, kisha nikimaliza, nahakikisha nimebeba, vyombo. Au vifaa vyangu vya kazi vyote na badaye naelekea kazini.

Ndiyo, mimi ni mfugaji mkubwa wa wanyama tofauti tofauti. Mimi hufuga kondoo, mbuzi. Kuku, ng'ombe, pia mbwa. Wanyama hawa wanafaida mbali mbali. Kwa mfano ng'ombe anatupa maziwa. Mbwa ninapomfuga natarajia kwamba atanilinda. Wakati wa usiku au wakati kwa bahati mbaya mwizi amekuja. Pia kuku wananipa mayai. Kondo wananipa nyama. Au pia pia mbuzi wananipa ile tunasema tunafanya biashara. Kwa hivyo mimi ni mfugaji mkubwa wa wanyama.

Mimi binafsi hupenda kuwa na familia yangu karibu. Mimi binafsi hupenda kuwa na familia yangu karibu. Na pia mimi hupenda kutembea na familia yangu kwa mfano. Tunatembea katika mbuga za wanyama. Au twende hotelini tule, tunywe kisha turejee nyumbani. Kwa hivyo mimi hupenda tunapokua pamoja na kufanya vitu vya kufurahisha pamoja.

Ninapojiandaa kuingia kwa mkutano, mimi huhakikisha kuwa, nina nguo safi, na pia nina mavazi ambayo yanaendana na mkutano huo, kwa mfano kama ni mkutano wanafunzi shuleni, kuna manguo unaitajika usivae. Kwa hivyo, mimi hujiandaa vizuri, huandaa manguo yangu, huandaa vitu ambayo nitaenda kuyasema, ikiwa nitazungumza, na pia nabeba kalamu na kitabu.

Zawadi nzuri nilioipokea ilikuwa mnamo mwaka wa elfu mbili na ishirini nilipomaliza kidato cha nne, mzazi wangu alininunulia simu ambayo sikuwa nayo tangu kidato cha kwanza au tangu nianze shule. Kwa hivyo zawadi nzuri ambayo nilipokea ilikuwa kutoka kwa mzazi ambayo likuwa simu, na pia zawadi pia nilipokea ni kutoka yule yule mzazi pia ni alifunza pia kutoka kidato cha kwanza hadi cha nne nikamaliza shule vizuri. Na pia akanikuza katika ile kukaa katika maadili mema, pia hio ni zawadi muhimu sana, kwa hivyo zawadi niliopokea nzuri zaidi ilikuwa kutoka kwa mzazo wangu.

Mimi hupenda kuvalia shati kwa kuwa mimi ni mwalimu. Na unapokuwa mwalimu unapaswa kuvaa shati ambalo lina kola. Kwa hivyo ualimu umenifanya mimi kupenda shati. Mimi huvaa shati kila siku. Na mimi ni kazi yangu ambayo inafanya mimi nachagua shati.

Na mimi napenda mauwa. Aina ya rose kwa lugha ya kimombo. Mimi hata nyumbani kwangu nimepanda mauwa ambayo inazingira shamba langu. Na ni mauwa nzuri sana ambayo inazunguka shamba langu.

Kwa upande wangu, kwa mfano mimi ni mwalimu. Huwa kuna programu ambayo inaitwa kwa lugha ya kimombo, tunasema lesson plan. Pia, kuna nyingine ambayo linaitwa mpangilio wa mafunzo. Kwa lugha ya kimombo, tunasema schemes of work kwa hivyo, ninapopanga mpangilio huo wa kazi mimi hujiandaa. Nini nitakacho funza kuanzia kwa mfano siku ya ijumaa. Nitafunza nini au siku ya jumatatu nitafunza nini. Kwa hivyo mimi hujipanga kupitia mipangilio ya kazi ambayo tunaita schemes of work pale katika lugha ya kimombo vile vile mimi hupanga pia ni nini nitakachoenda kuzungumzia katika hilo darasa au huo muda nitakaokuwa nao katika darasa.

Mimi hupenda rangi ya samawati samawati ni rangi ambayo inanifraisha mimi binafsi ninapo hata ninapoenda kununua kwa mfano nguo huwa mimi huchagua sana sana nguo ya samawati au kiatu au pia mchupi kwa hivyo mimi hupenda rangi ya samawati.

Mimi na penda kula wali kwa sababu wali ni chakula rahisi ya kuanda au pia ni ni chakula ambaye ambacho huiva kwa araka. Kwa hivyo mimi upenda wali na ni chakula rahisi sana.

Mimi hulala masaa nane au tisa. Ninapotoka kazi jioni huwa nafika naoga nakula. Kisha natazama televisheni hadi saa mbili. Kisha naelekea chumba cha kulala. Nalala hadi asubuhi sa kumi na mbili ambapo naamuka na kujiandaa kwenda kazi.

Uzoefu ambao nimeshangaa kuwahi pata au imenishangaza mimi kuwahi pata ni uzoefu wa kuchimba choo au kisima. Tunapozungumzia kuchimba choo au kisima. Huo ni kwanza unahatarisha maisha yako. Kwa hivyo uzoefu huu ni wa juu sana. Na ambao huwa unishangaza sana.

Tukio muhimu ambayo ishawahi nifanyikia katika maisha yangu ni kule kuhitimu degree katika ukatika uwalimu. Nilimaliza degree yangu mwaka wa elfu mbili ishirini ambapo nilikuwa nilikuwa chuo kikuu nikamaliza na nikawa mwalimu. Kwa hivyo hio ni tukio muhimu ambacho isha nifanyikia.

Kuna mwanafunzi mmoja katika aliyehitimu darasa la nane mwaka wa elfu mbili ishirini na tatu kwa hivyo mwanafunzi huyo alipita zaidi na akawa na alama ya juu zaidi kwa hivyo familia yake ilikuwa ya kichochole haingeweza kumpeleka katika shule kikuu. Kwa hivyo nilijitolea mimi mwenyewe nikampeleka kidato cha kwanza, cha pili na saa hizi anaelekea kidato ako kidato cha nne. Kwa hivyo hiyo niliona kwamba nimetenda wema na nitaenda zangu.

Mimi naupenda mkate wa toasty mkate ambao ni mtamu mno. Kwa kiasi fulani unapokunywa asubuhi na chai unapokunywa chai kwa mkate huo wa boflo ni tamu sana.

Mimi binafsi katika utunzaji wa afya yangu mimi hula vizuri hula chakula ambacho kitanisaidia ya mwilini. Pia nakula chakula ambayo haiwezi nidhuru kiiafya. Vile vile nafanya mazoezi naamka mapema nalala mapema. Pia na kufanya kazi zangu za maisha kwa wakati ufaao ili niwe na afya ya akili na pia ya mwili mzima.

Nigependa kujifunza mambo mapya kupitia watu wengine ili wanileze ama wanipe maarifa kuhusu mambo ambayo wanayafanya kwa mfano kabla biashara. Ninapo taka kujua kuhusu biashara fulani. Ninamuuliza ambae amebobea katika hiyo biashara. Au katika kile kitu mtu amebobea kwa mfano mpira unauliza yule gwiji wa mpira akuonyeshe jinsi ya kufanya kitu ambacho haukijui.

La hasha kwa kuwa nina sababu mbili ama sipendi kula popcorn moja ni kuwa ina ina muda mwingine unaharibu meno unajipata unapokula popcorn inaingia kwenye gamu ya meno na hivo kudhuru meno yako.

Chumba changu cha kulala ni chumba ambacho ni kikubwa. Kina ukubwa wa mita ni mita thelathini kwa ishirini ni chumba ambacho ukuta ni ya rangi ya samawati. Kitanda changu ni kile kubwa cha sita kwa sita na pia chumba changu huwezi kuona dirishani. Na chumba changu kinanipendeza kwa kuwa ni chumba ambacho nilijitolea kuitengeneza mimi binafsi. Nikaipamba kwa hivyo chumba hichi kinapendeza mno.